Napenda kutembea maeneo tofauti kulingana na hali ya hewa. Hisia zangu kwa siku hiyo na lengo la matembezi kwa mfano. Kama nataka utulivu na nafasi ya kutafakali, ninatembea kwenye bustari yenye miti mingi au misutu midogo ya hasili. Hapo napenda kusikiriza sauti na dege kuona majani yakitisika kwa upepo na kuhisi hewa safi ambao husaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda kuenda mahali pa ibada mara kwa mara hasa ninapoezekana kimuda na kimaisha kwa wengine wanaeza kwenda mara moja kwa wiki na wengine kila siku na baadhi huchagua siku maalumu au nyakati za kipekee kama musimu wa ibada au sherehe za kidini. Kuenda mahali pa ibada kunaleta utulivu wa ndani nafasi ya kutafakari na kuungana na wengine kiimani.

Kuunda ripoti za kazi kunaitaji mpangilo mzuri usahihi wa taarifa na uwazi mara nyingi uanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kama tuwakimu mafanikio chagamoto na malengo yanayo timizwa kisha napanga ripoti kwa muda unaoeleweka kichwa cha ripoti na tarehe lengo na ripoti mustari wa kazi zilizo fanyika matokeo au ma.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia ya kipekee ya kujereza kushidiki furaha na kuungana na watu wengine. Goma uleta furaha ya moja kwa moja iwe ni goma ya kimtamaduni enye historia na maana ya jamii au goma ya kisasa inayobeba hisia na nishati ya sasa. Kupitia kucheza goma mtu anaeza pia kudumisha afya ya mwili kwa sababu inahuzisha mazoezi ya viungo.

Kazi ya nyubani ninayo ichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono igawa ni muhimu kwa usafi na utsratibu wa nyubani, mara nyingi huonekana kuwa ya kuchocha, hasa ikiwa nguo ni nyingi au zina madoa magumu kuondoa inaitaji muda mwingi nguvu za mikono na mara nyingine huabatana na maumivu madogo ya mgongo au ya mikono.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho huwa napanga kazi mapema kwa kuigawanya vipande vidogo vinavyo kamilika hatua kwa hatua natumia kalenda uorodha ya majukumu kuweka vipaumbele na muda maalum kwa kila kazi. Pia naepuka kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja ili nizingatie ubora. Ninapoona muda unakalibia kuisha huongeza kazi huku nikihakikisha kuwa siadhiri ubora wa kazi.

Ningependa kutembelea mji wa kotio nchini Japani ni mji mwenye mchanganyiko wa historia, utamaduni na maandhiri ya kuvutia kuna mahekalu ya kale, bustani za asili na tamaduni za kijapani zilizo hifadhiwa kwa muda mrefu kama vile mavazi ya kimomo na chai ya kijadi. Pia ni sehemu tulivu ambayo inafaa kuwa mtu anayeipenda kujifunza kutafakari na kuvutiwa na uzuri wa maisha ya kawa.

Napenda sana mwandishi kama ngugi wa thiong'o kwa sababu anazugumzia maswala ya kijamii na utamaduni wa Afrika kwa njia ya kina na yenyemaana pia chinua achebe ni mwadishi mingine na yesimu sana kwa jinsi anabi fasili historia na maisha ya watu wa kiafrika kupitia hadithi zake vitabu vya hutufundisha mingi kuhusu maisha.

Uzoevu wa kazi umenifunza umuhimu wa uvumilivu na mawasiliano mazuri. Nimejifunza pia jinsi ya kushugulikia chagamoto kwa utulivu badala ya haraka haraka na kwamba kushirikiana na wenzangu kunaleta matokeo bora zaidi. Kila tukio kazini linakuwa somo jipya, linalonifundisha kuwa bunifu mwenye subira na kuweza kubadilika kulingana na hali. Uzoevu umenifanya pia kuelewa dhamani ya kupanga muda vizuri.

Kumbukumbu nzuri za shule ni zile za marafiki wa karibu tuliokuwa tukicheka pamoja kushirikiana masomo na michezo napenda pia kumbukumbu za walimu waliotufundisha kwa moyo mzito na kututia moyo kila siku. Vilevile matukio ya sherehe za shule michezo ya vikundi na safari za masomo zilikuwa za furaha sana. Hizo kumbukumbu zinafanya shule kuwa sehemu ya kipekee.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba ya kila siku na kuweka vipaubele vya kazi muhimu kwa zenye natumia zana za kupanga kazi kama kalenda au orotha ya kazi kuhakikisha sina kazi inayosahaulika pia najiepusha navitu vinaviweza kunisababisha kuchelewa kama simu au mitadao ya kijami wakati wa kazi ikiwa kuna changamoto naomba msaada.

Napendelea kutumia GPS zaidi kwa sababu ni rahisi na inaonyesha njia bora na habari za papo hapo kama msongamano au barabara zilizofungwa. Ramani za karatasi ni nzuri pia hasa kama GPS haifanyi kazi au umeme unakatika. Lakini GPS inafanya safari kuwa rahisi na salama zaidi.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hutoa mitazamo tofauti na maoni ya watu wengine kuhusu mada mbalimbali. Hii huniwezesha kuelewa vizuri zaidi na pia kujifunza mambo mapya. Lakini pia ni muhimu kuchagua maoni yenye mantiki na ya kweli kwani kuna maoni yasiyo ya msingi au chuki.

Kwa kweli kujirudia ujana kunaeza kuwa na mvuto mkubwa kwa watu wengi ujana ni kipindi ambacho wengi wetu tulikuwa na uhuru zaidi, furaha zaidi na mara nyingi hatukuwa na msongo mkubwa wa mawazo kuhusu majukumu makubwa ya maisha ni wakati ambapo tulikuwa tukicheza tukijifunza mambo pia kwa uhaisi na kuishi maisha bila mzigo kubwa na majukumu kama kazi.

Napenda mikutano ambayo ni yenye malengo wazi yenye mpangilio mzuri na inaruhusu watu kutoa mawazo kwa uhuru. Mikutano yenye mwelekeo wa kutatua matatizo au kuleta maendeleo kwa pamoja huwa ya kuvutia zaidi. Pia napenda mikutano fupi na yenye tija badala ya zile ninazochukua muda mrefu bila matokeo madhubutu. Mikutano inayowahusisha watu kwa ushirikiano.

Kinachonifurahisha sana ni kuona mafanikio iwe yangu au ya watu wengine, hasa pale ninaposhuhudia juhudi zikipata matunda pia kuwa na muda mzuri na marafiki ya au familia kucheka na kushiriki katika shughuli ninazopenda kunifanya nijisikie furaha kubwa, mziki mzuri chakula kizuri na mazingira tulifu pia huchangia furaha ya yangu.

Napendelea kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida lakini ya yenye furaha na watu wakaribu. Kawaida huwa na kikawo kidogo na familia na marafiki kwa karibu. Tukira chakura kizuri na kumzugumza mara nyingine tunapiga keki na kuiba nyimbo za kusherehekea na mimi upenda pia kupokea zawadi dogodogo. Zinazo thibitisha upendo na mushikamano wetu.

Ningemshauri mtu yeyote kuwa na subira na kujituma bila kuchoka mafanikio hayaji mara moja lakini kwa kujitahidi kila siku na kuamini uwezo wako mambo mazuri hufanyika pia ni muhimu kuwa na malengo wazi na kupanga hatua za kuyafikia usikate tamaa hata wakati changamoto zinapotokea.

Ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu ni ndoto ya wengi, ikiwemo mimi kuwa na kitu chako mwenyewe ambacho unadhibiti na kukuza, biashara inaeza kuwa njia nzuri ya kujenga uhuru wa kifedha na kutumia vipawa pia kwa njia bora, lakini pia inaitaji mipango dhabiti kujifunza na uvumilivu kwani changamoto huwa nyingi.

Kazi za dharura huzishugulikia kwa haraka na utaratibu. Kwanza natabua uzito na tatizo na athari zake kisha napanga hatua za haraka za kuzitatua ili kupunguza madhara mara nyingi huwa napiga mawasiliano ya dharura na watu husika ili kusaidia kupata suruhisho kwa haraka. Muhimu pia ni kubaki mtulivu na kuzingatia kipaumbele ili kazi isiharibike zaidi.

Napenda kuwa mahali tulivu na pazuri ambapo kuna hewa safi na mandhari nzuri ya asili kama vile miti, maua na mto mdogo au bahari. Mahali pa aina hiyo hutoa amani, hutoa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Pia napenda mahali panapokuwa na watu wenye moyo mzuri wakusaidiana na kuheshimiana.

Nasasisha vifaa vyangu kila mara ninapohitajika hasa pale programu au mifumo Unapotelea toleo jipya lenye maboresho au usalama zaidi. Pia, mara kwa mara hufuatilia maendeleo ya teknolojia ili kuhakikisha vifaa vinaendana na mahitaji ya sasa. Kwa kawaida najitahidi kufanya sahisho hizo mara angalau kila mwezi au kadri yanavyohitaji.

Keki ni moja wapo ya vitu vyakupendeza zaidi vinavyopenda hasa aina mbalimbali zinapoongezo ladha nzuri na maelewano ya viungo kwa mfano keki ya jibini ni marufu sana kwa sababu inamchanganyiko mzuri wa kirimu chizi sukari kidogo na madilisini au limau ambayo hutoa ladha ya kipekee na unyevunyevu mzuri keki hii huwa laini sana.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali vya mtandao kama vile tovuti za habari makala za wataaalamu, hifadhi data za kitaaluma na vyanzo vilivyojulikana kwa uhakika pia ninatumia data zilizokusanywa kabla ya tarehe ya mwisho ya mafunzo yangu na kufafanua kwa kutumia mantiki na maarifa yangu ya jumla kwa habari za haraka au za sasa kabisa.

Kuanzisha muradi mpya wakati ninafanya mambo ya fuatayo kuelewa malango kupanga kusanya taarifa kushirikiana kuanza hatua ndogo kufuatiria maendereo nakaguwa mara kwa mara nilini na njinsi muradi unavioendelea na kulekebisha mpango ikiwa kuna hitajika.

Ninapenda somo ra bayolojia sana kwa sababu linachunguza maisha ya viumbe balibali mwili wa binadamu mmea na mazingira yetu ni somo linalo nifudisha jinsi viumbe huishi kuishi pamoja na kuadhiriana na dunia pia bayolojia inasaidia kuelewa magonjwa afya na jinsi ya kuyatuza viumbe na mazingira.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa amani na utulivu uliojaa historia na hadithi nyingi za kale. Kuna mji mdogo uliozungukwa na milima na mito ambapo watu waliishi kwa pamoja kwa mshikamano mkubwa. Hadithi moja maarufu ni kuhusu mto kubwa uliotiririka katikati ya mji ambao ulilindwa na mungu wa maji. Watu waliheshimu.

Napenda zaidi kutumia kompyuta kwa sababu ni rahisi haraka na unaweza kufanya marekebisho kwa urahisi pia kompyuta inaruhusu kuifadhi kazi zako vizuri na kuzipata popote ulipo. Hata hivyo wakati mwingine kuandika kwa mkono hunifanya niwe na umakini zaidi na kusaidia kumbukumbu kwa imara zaidi hasa wakati wa kufikiria au kupanga mawazo.

Ndiyo napenda kutumia ubunifu katika mambo paribali. Ubunifu hunisaidia kutatua matatizo kwa njia mpya na bora kuleta mawazo mapya kazini au maishani na kufanya kazi hukua ya kuvutia zaidi. Pia napenda kujaribu mbinu tofauti ili kufanikisha malengo yangu ya familia na ya jamii.

Napenda mtaa wangu kwa sababu unajumuisha watu wema na wenye mshikamano. Kuna hali ya usalama na usafi ambao hufanya niwe na amani wakati nipo nyubani. Pia kuna huduma muhimu karibu kama maduka shule na maeneo ya starehe. Hivyo inafanya maisha kuwa rahisi zaidi na enye furaha.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti kueka usalama wa hatua mbili na kuepuka kushiriki taarifa binafsi kama anuwani na namba za simu hadharani pia ninaweka mpangilio wa faragha kwenye mitandao ya kijami ili kuthibiti ninaweza kuona machapisho yangu ni muhimu pia kuwa makini na kiungo au barua.

Chumba ninacho penda nyumbani ni chumba cha kulala ni mahali pa utulifu na kupumzika baada ya siku defu kina rangi ya kupendeza kama buru au kijani hafifu zinazo toa hisiya za amani kitada ni kikubwa na kina mazuri ya raini na kuna mapanzia yanaozuia mwanga mwingi kuingia wakati wa usiku pia kuna taa ya mezani ambayo hutumika wakati wa kusoma.

Likizo yangu ya ndoto ni ile ya ambayo ni ya utulivu yenye maadini nzuri za asili kama mirima bahari au misitu ya kijani kibichi ningependa kwenda mahali ambapo naweza kupumzika kabisa kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia hewa safi. Likizo hiyo ingekuwa na shuguri kama kutembea kwenye fuko za mchanga kusoma vitabu vya kupendeza na pia kujaribu chakura cha kienyei.

Ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiiano hasa jinsi ya kuelezea mawazo kwa uwazi na kushirikiana vizuri na watu mbalimbali pia ujuzi wa kutumia teknolojia mpya na programu za kisasa ni muhimu kwa maendeleo kazini na kibinafsi kujifunza mbinu bora za usimamizi na wakati wa kupanga kazi pia ni muhimu ili kuwa na ufanisi zaidi.

Rangi ya buluu ni moja wapo ya rangi ninazo zipenda zaidi kwa sababu inaleta hisia za utulivu amani na usawa inanifanya nijisikie vizuri na kuzingatia mambo kwa utulivu buluu pia inaashiria uaminifu na ujasiri sifa ambazo ni muhimu sana maishani kwa mfano wingu za buluu angani zinatufanya tujisikie kuwa kuna matumaini na ndoto za kufikia mbali pia buluu ni rangi.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wakufanya kazi kwa usahihi na kwa haraka uwezo wakushilikiana na wengine kwa weredi na uwezo wakutatua matatizo kwa ubunifu pia ni na uwezo mzuri wakusimamia muda na kueka marengo waziili kufanikisha kazi kwa ufanisi mimi ni mtu anayijifunza haraka hivyo naeza kukubaliana na changamoto upia kwa ura.